Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, lakini si tukio ninalokumbuka kwa majina ya wasanii au idadi ya watu bali kwa hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko mimi. Tamasha linaanza kabla hata muziki haujapigwa, linaanza pale unapoona watu wakielekea sehemu moja, kila mmoja akiwa na sababu yake, lakini wote wakishiriki mtarajio yale yale yasiyo tamkwa. Nakumbuka niliposimama katikati ya umati, jua lilikua linaelekea kuzama, kulikua na kelele za mazungumzo, vicheko zauti za watu wakijaribu kutafuta wenzao, lakini muziki ulipoanza kulikuwa na mabadiliko ya ghafla, kama mtu aliyeonyesha kitufe cha pamoja. Watu walikuwa wengi dakika chache kabla wakaanza kusongea kwa mdundo mmoja, wakapumua kwa wakati mmoja na wakaimba maneno yale yale kana kwamba yalikuwa sehemu ya maisha yao binafsi. Kilocho niguza zaidi si sauti kubwa wala takali bali nyuzi za watu. Kuna yule aliyefunga macho, akitikiza kichwa taratibu, kana kuamba anazungumza na kumbukumbu zake, kuna mwingine alikuwa anaruka kwa furaha wazi isiyo na aibu, na kuna wale waliokuwa wamesimama kimya lakini macho yao yalionyesha walikuwa mahali pengine kabisa, walikuwa mahali pengine. Na wale waliosimama kimya lakini macho yao yalionyesha walikuwa mahali pengine kabisa, labda zamani, labda ndani ya. Tamasha lilinifundisha kitu kimoja muhimu. Muziki unanguvu ya kuvuta mipaka kwa muda mfupi, umri, kazi, hadhi, vyote vinapotea kwa dakika chache, unabaki na sauti, mwili na hisia. Hakuna anayekuuliza unatoka wapi, swali pekee ni kama unasikia mndundo. Lakini pia, tamasha linauchovu wake. Baadhi ya kilele, baada ya kuruka, baada ya sauti, kukaa masikioni, kuna wakati wa kurudi ndani yako, unapotoka, dunia inaishi kimya kupita kiasi, na hapo ndipo unakumbuka. Tamasha si mahali pa kukaa muda mrefu ni ukumbusho. Ukumbusho kwamba kuna nyakati maisha yanaweza kuwa ya pamoja, ya wazi na ya kuachilia. Kwa hivyo ndivyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki, na hata kama sikumbuki kila wimbo nakumbuka ile hisia ya kusimama katikati ya watu ni siowafahamu nikijisikia siko pekee yangu. Na hilo kwangu ilikuwa muziki wa kweli.